Kumbu kumbu ambayo nakumbuka nzuri kutoka utotoni ni wakati ambapo tulikuwa tunaishi Mombasa. Kwa kweli maisha yalikuwa raha, kuenda baharini kuogelea, kuenda kunywa maji ya nazi, kula dafu. Kwa kweli nilifray maisha hayo na hadi wa sasa nayatamani maisha hayo bado.

La hasha, sijawai safiri kwa ndege. Ila mwaka huu ninaazimio ya kusafiri kwa ndege nikikuenda kule Canada kumsalimu mamangu ambaye aliondoka kutoka mwaka wa elfu ishirini kumi na mbili, kuenda kutafuta pesa. Ninaazimio la kuenda huko kumsalimu kwa sababu imekuwa muda mwingi bila kumuona.

Chumba ambacho ninakipenda kwetu nyumbani ni chumba kilichokuwa cha malazi cha mamangu. Sababu ya kupenda chumba hicho ni sababu mamangu alikuwa analala chumba hicho ila aliondoka akaenda Canada ndiposa akatafute maisha mema. Ninapokaa kwenye chumba hicho mimi huwa na kumbukumbu nyingi ambazo zinanifanya nifurahi, zinanifanya nimkumbuke mamangu. Shughuli ambazo napenda kufanya kwenye chumba hicho ni kulala. Wakati mwingine pia mimi huenda huko kujiandaa ninapoenda shuleni Nikiwa kwenye chumba hicho mimi huwa na furaha tele. Mimi huwa na utulivu wa moyo ndiposa ninapenda chumba hicho sana.

Kusema kweli, mimi sipendi kuvaa kofia. Sababu ambazo sipendi kuvaa kofia ni, ninapovaa kofia, ninahisi joto jingi kichwa ni mwangu ambayo inanifanya nisiweze kuwa mtulivu. Ya pili ni kuwa, ninapovaa kofia, inabadilisha mwonekano wangu wa sura ambao kwangu kibinafsi haupendezi.

Kwa kweli, filamu ninayoipenda inaitwa Storm of Paradise na ninaipenda sana nilipenda sababu nilipata mamangu akiona na nilipoanza kushiriki kuiona nilipenda pia. Ilikuwa filamu ya drama na mara ya kwanza nilipoiona nilikuwa miaka saba. Aliyeleta hamu ya kuiona filamu hiyo ilikuwa mamangu sababu nilipata chumbani ameketi akiitazama filamu hiyo. Nilipomwuliza akanielezea na mi nikazidi kufuata niliipenda sana. Na kwa kweli nikipata mda wakati ama nafasi wa kuona filamu hiyo tena. Nitaiona hata mara milioni sababu filamu hiyo ni ya kupendeza sana.

Kwa kweli ninapokuwa na furaha nyumbani, mimi huanza kuimba ama kusikiliza wimbo kwenye radio. Pia mimi hupiga densi zangu hapa na pale na pia kutizama filamu mara kwa mara ninapokuwa na furaha. Hizo ndizo vitu ambazo mimi hufanya ninapokuwa na furaha nyumbani.

Nilizaliwa mji wa kilifi, eneo la mkoroshoni. Huko ndipo nilipozaliwa na nikakua. Nilipokuwa mdogo niliweza kushiriki na matukio ya kudensi, nyimbo za kitamaduni, ambazo ziliunganisha kijijichangu pamoja. Mambo mazuri ninayo kumbuka ya utotoni. Ni wakati ambapo kulikuwa na sherehe, tuliweza kuwekewa chakula kwenye sinia moja. Tuweze kula kama watoto pamoja Kinachofanya mji wangu uwe maalum ni sababu kuna mazingira mema ya kukua Kuna pia ushirikiano kwa wingi Nitaitaji kurudi pale ambapo nitakamilisha masomo yangu ya chuo kikuu Ndiposa nikaweze kufanya mema katika mji wangu.

Kwa kweli, mimi ni mtu muazi kwa familia yangu, marafkizangu na watu ninawaojua. Kitu cha kwanza, mtu anapo nipa maoni, mimi siyapuuzi. Mimi huyaskiliza kwa makini na kuyatilia maanani. Badae, mimi huketichini na kujaribu kuyawaza maoni hayo moja kwa moja. Ndiposa nikaelewe sababu ya mtu huyo kutoa maoni hayo na nikaweze kuwaelewa zaidi.

Namu, nimewai fikiria kwanzisha biyashara yangu na kusema kweli, nimejaribu biyashara mbili. Moja ambayo ilikuwa ya duka na pili ya kuzungusha kahawa na mahamri. Ya kwanza nilipoanzisha, nilikuwa na maazimio, nilikuwa na mategemeo, nilikuwa na jua ya kwamba itafaulu. Ila kwa mda niligundua ya kwamba kufanya biyashara bila ya kuwa na pesa za kutosha ilikuwa inanilemea. Kwa mda nilifunga duka ile na nikatumia vitu ambazo zilibaki. Yapili nilichukua loni nikaanzicha biyashara ya kuuza mahamri na kahawa barabarani. Ilikuwa kazi mingi sana nilisimama nikipika nikaumwa na migu ila mapato yalikuwa ya chini sana.

Lengo langu la mda mrefu kazini ni kupata ujuzi wa hali ya juu na pia kuweza kujiendeleza kitaaluma. Pia ningependa kujenga kazi imara itakayoniwezesha kuitimu malengo yangu ya maisha. Mambo haya matatu ndio yanayonifanya nikuwe na lengo la mda mrefu kazini.

Kwa kweli ninapenda kusoma hadithi na vitabu vya maelezo. Vitabu vya maelezo ni kama vile vya utamaduni. Ninaposoma vitabu hivo vinanipa maarifa na ujuzi mwingi kuhusu utamaduni wetu na matukio yaliofanyika hata kabla hatuja kuepo. Ninaposoma vitabu vya hadithi kama ya mizimwi na majitu inanitumbuiza na pia inanielimisha. Sababu hadithi hizo huja na ujuzi mwingi, huja na kuelimisha na onyo.

Ninanjia kadhaa ambazo ninajilinda kutokana na vitisho vya mtandao wa kijamii. Kwanza, ninaweka nenosiri ambayo hakuna mtu mwingine anaitambua wala kujua. Pili, siyaweki maeneo nliyo kwa mtandao ya kijami. Tatu, siweki nambari yangu ya simu katika mtandao wa kijami.

Kwa kweli, ninapenda kucheza mpira wa miguu sababu inanifunza kuwa kukua na ushirikiano na timu ni jambo la muhimu sana. Pili, mchezo huo ni wa kuburudisha na kupumzisha mwili. Tatu, inanionyesha ya kwamba ninatilia manani nguvu ninayo katika jambo la muhimu.

Kweli, mimi ni mtu wa kwa masaa kwa sababu naheshimu masaa na pia inaniwezesha kufanya mambo yangu kwa mpangilio nilivyoyapanga, tangu nilipoamka, hadi ninapopanga kuenda kulala. Kwa mfano, ninapokuwa na mkutano na wenzangu, mi huwai masaa kwa sababu nayaheshimu masaa yao na inaonyesha ya kwamba mimi ni mtu wenye mpangilio.

Ninajistawisha wakati wa likizo kwa, kusafiri, kupumzika, na hata kujifunza vitu ambavyo ni vipya kama kuchora na hata kuvua samaki kwenye bahari. Pia wakati huo mimi hukaa na marafiki zangu na familia yangu ndiposa tukaweze kujuana kwa zaidi. Wakati mwingine mimi huenda kufanya vitu ambavyo navipenda kama kuogelea na hata kusoma vitabu.

Kusema kweli, kinywaji ni nachopenda sana ni jusi. Sababu ya kupenda juisi ni kwa sababu ni jusi ya matunda, ina avocado, ina ndizi, ina machungwa, ina maembe na hata fenesi. Vitu hizi ni vitu vina vio toka kwa shamba na havina kemikali ambazo zinaweze athiri mwili wangu ama afya yangu. Wakati wa kwaza kuywa kinywaji hichi, nililetewa na dada yangu aletoka shule. Kujalikizo nyumbani. Ninapokunywa kinywaji hicho matunda ambayo ni juicy. Mimi huisi mwili wangu unafuraha na nahisi nikiwa fresh kabisa.

Jambo kazini ni kadhaa kama, ninawezo wakuwasiliana na timu vyema, ninaweza kushirikiana na timu yangu ili tukaweze kutoa matukio bora, nina nithamu, ninaweza kuwasilisha kazi yangu kwa mda ufaao, ninaweza kuzoeana na mazingira mapya na kazi mpya kwa kasi.

Nina mafunzo kadha ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi kama mawasiliano kwa wateja, nimeweza kuwasiliana na wateja kwa ubora na kwa urahisi. Kufanya kazi kwa timu pia imechangia, tumeweza kufanya kazi kama timu na kuwasilisha matukio bora na yanayofaa. Pia kufanya kazi kwa muda unaofaa, tunapofanya kazi kwa muda unaofaa, kazi inaweza kusonga vyema.

Ndiyo, kwa kweli ninapenda kuenda pwani na sababu zangu ni kuna upepo mwanana ambao unakuvutia, kuna utulivu wa bahari ambao ni mzuri kutazama, ni mzuri kwa macho. Pia, unaweza kuogelea kuna mazingira mazuri na matulivu yanayo tuliza nafsi yako na mwili wako.

Mna vitu kadhaa vya hekima ambavyo nimejifunza maishani kama kuishi kwa amani na upendo. Mnapoishi kwa amani na upendo na familia, marafiki na hata jamii hamna vita wala mavurugano miongoni mwenu. Pia nimejifunza kuishi na nidhamu, kujikaza katika maisha na kila jambo ninalofanya. Jambo lingine ambalo nimejifunza la hekima maishani ni kuwaheshimu wakubwa na wadogo. Kila mtu anastahili kuheshimiwa.

Kwa kweli mimi hutizama video katha wa katha kwenye mtandao lakini pahali tofauti kama kwenye TikTok ambapo natazama video fupi fupi za watu wakiimba, wengine wakidensi, wengine wakihubiri, wengine wakifanya michezo. Pia mi hutazama video zingine kwenye YouTube ambazo ni refu ambazo natazama kwa lisali moja da chikika 30 masa hata mawili ambayo ni tufauti tufauti.

Ni nzuri ambayo nishaipokea ni zawadi ya simu. Kwa kweli nilihisi msisimuko kwenye moyo na furaha tele, nilibubujikwa na machozi kwa sababu haikuwa zawadi niliongoja ila niliipata. Zawadi hii nilipewa na ndugu yangu mkubwa alie chuo kikuu na nilimshukuru sana na ilinifanya ni furahi.

Mimi huenda kutazama sinema mara kama tano kwa mwezi, sababu napenda sana kuenda kwenye sinema na kutizama filamu hizo. Mimi huungana na marafiki zangu ama familia yangu, tunaenda kwa pamoja kujivinjari na kukua na wakati wa familia au marafiki.

Kwa kusema kweli, niliamka saa moja unusu. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ni kupiga dua kumshukuru mungu kwa kunilaza vyema na kuniamsha vyema. Baada ya hapo, nilitayarisha kiamshakinywa ambacho kilikuwa chai ya turungi na mkate. Sikuenda kazini ila nilianza kazi za siku kama kuosha nyumba na kuosha vyombo. Nilipoamka nilijihisi buheri wa afya.

Kwa kweli ninapenda sanaa ya aina mbili ya kwanza ni uchoraji na rangi na ya pili ni muziki na kuimba. Sababu ya kupenda uchoraji na rangi ni kwa sababu inanisaidia katika ubunifu na kufikiria kwa kina. Na sababu ya kupenda muziki na kuimba inanifanya nijihisi nikiwa na furaha na inaniruhusu kupumzika kwa mwili na roho.

Sema kweli mimi huenda kwenye maktaba mara kadhaa. Sababu ya kwenda maktabani ni kuna manufaa mengi unaweza kuelimika na kupata ujuzi na ufafanuzi kwa undani. Wakati mwingine huku chuo kikuu, mwalimu hutupa mada na kutuambia tufanye uchunguzi na tuufafanue mada hio kwa undani. Kwa hivyo mara mingi sisi huenda huko maktabani kuangalia kwenye vitabu ili tuweze kufafanua mada hizo kwa undani na tuweze kujielimisha.

Hivi ninapenda chakula tamu kama sima na samaki ama vitumbua na viazi karai pia. Hakuna mtu asiye penda chakula kitamu. Na ndiposa kuwe na chakula kitamu lazima kiandaliwe kwa ubora na kwa viungo vipasavyo. Chakula kitamu husisimua moyo, akili na hata mwili.

Pili mi hugawanya takataka zangu mara kadhaa. Kuna za jikoni, za chooni, za chumbani. Za jikoni ni kama zile maganda ya ndizi, maganda ya viazi na hata maganda ya vitunguu. Hizi mimi huzirusha shambani ndiposa zikaweze kua mbolea. Za chooni kama shashi na za chumbani kama makaratasi. Mimi huzitupa kwenye pipa ndiposa zikaweze kurushwa pahali ambapo mazingira hayatachafuka.

Kwa kweli, minapenda kula ugali, nikia mbatanisha na samaki, nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, ama nyama ya nguruwe. Napo kula ugali, inanishibisha haraka, ni tamu, ina ladha nzuri sana, na pia inastahimili kwa mwili kwa mda mwingi, si kama wali. Ninapokula wali, nahisi njaa baada ya dakika chache baada ya kula.

Kitabu ninachokipenda zaidi, kinaitwa tumbo Lisiloshiba. Sababu ya kupenda kitabu hiki ni kwa sababu kina hadithi kadhaa ambazo ni za kufurahisha. Mhusika mmoja ninaemkumbuka katika kitabu hiki ni Samueli ambaye alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu, alikuwa anajikaza kisabuni. Alikunywa uji mweupe bila sukari kila wakati wa kula. Alienishauri nisome kitabu hiki alikuwa mwalimu wangu pale kidato cha tatu na kilini saidia sana. Ningependa kusoma kitabu kingine cha muandishi huyu kwa sababu anaubunifu wa kusisimua tena sana.

Kusema kweli, napendelea tishati kuliko shati sababu ni rahisi kuvaa na inafaa kwenye hafla na shughuli zozote kama kuenda matembezi na hata kwenda sokoni. Ina rangi na mitindo mbali mbali kwa hivo una chaguo una chago ya kuchagua rangi unayotaka na mtindo unaopendelea.

Mimi hulinda mazingira kwa kutotupa takataka ovyo ovyo kwenye mazingira yetu badala natupa takataka kwenye mapipa kama ni ya plastiki na kama ni maganda ya mandizi, viazi ama nyanya mimi huyatupa kwenye shamba ndiposa ikaweze kuwa mbolea.

Ngependa kutembelea mji maarufu wa Maldives ambapo watu wengi huenda huko wakati wa likizo, kujivinjari, kuogelea na kutuliza mioyo yao. Ngependa kuenda huko kwa mda wa wiki mbili, kuenda mwezi moja, ndiposa hata mi niweze kutulia na niweze kujivinjari.

Kwa kweli kila asubuhi mimi huchemsha maji moto natia ndimu na kisha tangawizi. Sababu yangu ya kunywa maji haya asubuhi inanisisimisha asubuhi, inanisaidia pia katika kuchangamka na pia ni kinywaji ambacho kinanisaidia kupunguza kilo zangu ambapo niwekua katika safari ya kujaribu kupunguza kilo zangu kinywaji hiki kinanisaidia sana.

Kwa kweli mi huenda hospitalini mara kadha wakadha sababu ikiwa mimi ni mhudumu wa hospitali. Mara nyingi mi huenda kule kuwa saidia wagonjwa, kuwa saidia katika kuwa pea dawa, kuangalia kinacho wadhuru na kutazama wanavyo endelea na hali yao ya maisha.

Mara mingi mi usomea habari za mtandaoni kwenye TikTok ambapo utaona habari fupi fupi ila nikitaka habari ndefu mi uenda kwenye YouTube natizama kwenye Citizen, NTV na hata KTN Stetesheni hizo za televisheni ndiposa nikaweze kuelewa habari hizo kwa kina na undani.

Kwa kweli mimi huifadhi pesa zangu kwenye benki ndiposa zikakue mahali ambapo haziezi chukuliwa na mtu bila idhini yangu. Pia kwenye benki unapata mapato zaidi unapoweka pesa zako kwenye benki na wanaeza hata kukukopesha pesa zingine kwa sababu wanakuamini kwa kuweka pesa zako kwenye benki lao.

Ningependa kumshauri mtu mwingine ya kwamba atilie kazi yake maanani, ajikaze kisabuni, amuombe mwenyezi Mungu. Asikuwe anafanya kazi yake kwa haraka ila kwa umakini, maana polepole ndio mwendo na harakara haraka haina baraka. Pia ajue kuwaheshimu watu, wakubwa wake na hata wadogo wake.

Katika kila udhaifu, mimi kwanza hujitambua na kubali kwamba nikona udhaifu wa jambo hilo. Kisha baada ya kulitambua naanza kujifunza pole pole jinsi ambavyo nitapunguza udhaifu huo. Pia mimi huomba msaada kwa wanaoweza kulingana na uwezo wao ambao hawana udhaifu wa jambo hilo ndiposa wakaweze kunisaidia nami pia.

Ninavyojenga mahusiano na wafanyikazi wengine ni kwa kuheshimu wanayosema, kuheshimu wanayofanya, na pia kuwaheshimu wao wenyewe kibinafsi. Pia kuheshimu masaayao, iwapo tunamkutano saatano, mimi huhakikisha ya kwamba saatano nipo hapo, ndiposa tukaweze kufanya mambo yetu kwa maasa yana yofaa. Pia mimi huheshimu maono yao wanapotoa maoni kuhusiana na kazi au mjadala ambao uliopo.

Filamu ni nayopenda sana inaitua Storm of Paradise na naipenda kwa sababu ni ya kupendeza, inamvutio na nindefu ni naviopenda. Filamu hiyo ni drama. Mara ya kwanza nilipoiona, nilionyesho na mamangu mzazi ambaye nilimpata kitizama kwenye television yetu pale nyumbani. Alinifanya niwe na hamu ya kuitazama filamu hio na ningependa kuyiona tena na tena kwa sababu filamu hio haitazeeka akilini mwangu. Kila mara ni kuitazama naiona ni kama ni mpya.

Binafsi, sipendi hesabu, sababu ya kwamba sipendi hesabu ni kuwa, hesabu huwa ngumu kwangu sana, hata ninapojaribu kufanya hesabu ama kulitatua swali, mara mingi swali lenyewe hunichanganya na kunifanya nimeishiwa na tamaa ya kutaka kujua hesabu.

Kwa kweli mimi natumia wifi kwa sababu nikitumia data ya simu, saa zingine sina hizo pesa za kununua data mara kwa mara na data unaponunua hazikai muda mrefu, inakaa lisaa limoja zinaisha, lisaalilingine zinaisha, kwa hivyo unafaa uwe na pesa za kutosha, ndiposa ukatumie data.

Mwenda madukani wakati ambapo ni wikendi na masaya jioni kwa sababu wakati wa mchana jua huwa linachomoza ukitembea unahisi mchovu unatokwa na jasho Ila ukienda masaya jioni madukani unaweza kununua vitu vyako kwa utaratibu bila kuchomoa na jua na bila kuwa na jasho.

Kwa kweli, mimi napenda mta wangu kwa sababu nyingi sana. Kwanza, kunapokuwa na shere, watu hukua na ushirikiano, umoja na hata upendo. Mtu anapokuwa anakumbwa na msiba wanakijiji wa mta wetu hujitokeza na kuenda kumpa pole, kumsaidia na hata kuchanga kinacho hitajikana.

Kweli nilipokuwa mtoto, nilikuwa napenda kuenda kudensi na kuimba. Nilikuwa na jiunga na watoto kwenye mtaa, tunaenda huku tukiimbaa barabarani, ama watoto wanaodensi huko kwenye kijiji, tulikuwa tunadensi pamoja na kutumbuiza wanakijiji pamoja. Kudensi na kuimba ilikuwa jambo ambalo nilifurahia kufanya pamoja na wenzangu.

Kwa kweli ninapenda chakula chenye mafuta kwa sababu nahisi ya kwamba mafuta huongeza latha kwa chakula. Tuseme kama chapati. Unapopika chapati kisha upake mafuta chapati hiyo huwa nyororo na tamu. Pia vitumbua, vyazi karai na hata unapoweka mafuta kwenye kuku inaongeza latha ya kuku yenyewe.

Siku ya kuzaliwa kwangu mu, mimi husherekea pamoja na familia yangu, marafiki zangu na kila mtu ninayempenda. Mimi hufanya sheree nawaita niwapendao nakata keki na kisha wananizawadi. Baada ya hapo, sisi huenda nje na marafiki zangu, kuenda kujivinjari, kama vile, kunywa vinywaji na hata kuogelea.

Naam mimi hupenda kununua vitu mtandaoni sababu yangu ya kununua vitu hivi mtandaoni mara natafuta kitu nilipo alafu hakipatikani ama nilipo kina bei ya juu ama bei ghali kwa hivo mimi huagiza kule mtandaoni ambayo pesa ni ya chini kidogo kisha inatumaniwa na gari ambapo unaweza kuchukua mzigo huo baada ya siku mbili ama tatu.

Kwa kweli, nina vipawa kadha wa kadha. Nina kipawa cha kuongelesha watu wanapokuwa wanahisi ya kwamba wamekata tamaa hadi wanarejea kwa hali njema. Nina kipawa cha kuweza kuongelesha watu, ndiposa wakaeze kubaliana na ninachosema. Pia, nina kipawa cha kuzungumza na watu kwa mara ya kwanza na hao watu waweze kunikubali na kunipenda.

Wikendi yangu ya jumamosi na jumapili huwa ya kujivijari kupumzika na kufanya usafi. Jumamosi ninapo amuka mimi ufanya kazi za nyumba kisha jioni naenda mkahawani. Jumapili mi huamuka kwa tutayarisha kiamshakinywa kisha naenda gumosi gupili hadi kanisa ni kumuabudu. Mambo ni nayofanya jumapili baada ya kanisa, ni kutoka kanisa kukapa moja na rafikizangu na familia yangu ni kipumzika huku ni kingoje jumatatu kuenda kazini. Naitaji kupumzika ndiposa jumatatu niweze kuenda kazini bila uchovu wa mwili na nikaweze kuanza kazi vyema.

Kwa kweli ni inapokuwa na timu ya mbali, mimi hufanya masiliwano mara kwa mara, ndiposa tukaweze kuelewana, kipi ni chakufanya na kipi si chakufanya. Pia mimi hujaribu kuwakumbusha mara kwa mara, lengoletu kama timu na mambo tunayo stahili kufanya, ndiposa tukaweze kuhitimu kazi yetu na kufaulu kwa malengo yetu kama timu.

Ninayotumia kila siku ni tiktok. Mimi hupenda tiktok sana kwa sababu inaniarifu yanayojiri, ni ya kunichekesha, inatazama gumzo za watu, naweza kuelewa mambo kwa kina. Mimi hujipata kwenye tiktok masaa kama nne hadi tano kwa siku.

Kwa kweli, minapenda kitanda kizuri kwa sababu unapokuwa na kitanda kizuri haumii, shingo, haumu na mwili. Unapolalia kitanda kigumu mara kwa mara wewe huisi maumivu kwenye shingo, kwenye mbavu na hata kwenye mwili wako mzima. Ile unapokuwa na kitanda kizuri wewe hulala kwa amani na unaweza kulala kwa mda unaofaa.

Kweli mimi naipenda sayansi ya kusoma mwili wa binadamu kama mwanafunzi ninaye fanya unasi, ninaposoma mwili wa binadamu naweza kuelewa jinsi ya kusaidia binadamu anapowathiriwa na kitu na jinsi mwili unavyoathirika unapokuwa na ugonjwa.